Ndiyo napenda kuoga kwa maji majimoto. Majimoto husaidia kupunguza uchovu na maumivu ya misuli pia huondoa msongo wa mawazo baada ya siku ndefu. Kuoga kwa majimoto hufanya mwili uwe tayari kulala vizuri. Haswa wakati wa baridi majimoto huleta raha sana. Kwa kifupi kuoga kwa maji moto hunipa utulivu faraja na nguvu mpya.

Napenda kusoma vitabu mbalimbali na hivi ndivyo vitabu ambavyo nazipenda vitabu vya elimu na kujifunza kama historia, sayansi na teknolojia, vinapanua ufahamu wangu na kunifundisha mambo mapya. Vitabu vya hadithi au fasihi vinanifanya niwachwe na niwachwe na kufikiria kuhusu maisha, watu na dunia kwa mtazamo tofauti. Vitabu vya motisha na maendeleo binafsi huvutia kwa sababu vinasaidia kujenga nidhamu, uvumilivu na ubunifu. Vitabu vya mashujaa au maisha halisi huhamasisha kwa kuona jinsi watu walivyokabiliana na changamoto na kufanikisha mambo makubwa. Kwa kifupi au kwa kusawazisha napo napenda vitabu vinavyoweza kunifundisha, kuniburudisha na kunihamasisha kwa wakati moja.

Ndio ninaweza kusema kwamba mimi ni mtu wa ubunifu kwa sababu nanapenda kufikiria mawazo mapya na kutafuta njia tofauti za kutatua matatizo, kubuni na kuandika mawazo, hadithi au maelezo kwa mtindo wa kipekee, kujifunza mambo mapya na kuyachanganya ili kupata wazo jipya au suluhisho bora. Kujieleza kwa uhuru, iwe kwa maneno, michoro au mipango. Kwa kifupi ubunifu hunisaidia kuleta mawazo mapya, kuboresha mambo ya kawaida na kuona fursa pale wengine wanaona ni changamoto.